Napenda sana kuwuoga kwa maji ya moto kabla ya kazi asubuhi na baada ya kazi jioni. Na amini kuwa maji ya moto huwa inanipa utulivu fulani muilini mwangu na vile vile huwa inatoa uchafuwote mwilini mwangu.

Mimi husherekea sikukuu yangu likizo ya disemba pamoja na rafiki zangu au familia yangu. Sisi husherekea siku hii kwa kupika vyakula vya aina mbalimbali na kuvila na vile vile kunywa vinyuaji vingi. Wakati mwingine sisi hutazama runinga.